Nguvu zangu kazini ni nidhamu na mpangilio mzuri wa kazi, uwezo wa kuchambua taarifa na kutoa suluhisho sahihi, pia mawasiliano ya wazi na yenye ufasaha, ubunifu na uwezo wa kuleta mawazo mapya, kuwa mwaminifu na kutegemewa na wenzangu. Hayo ndio ndizo nguvu zangu kazini.

Kinachofanya nifurahi sana ni kufanikisha malengo niliyo jiekea na kuona matokeo mazuri, pia kushirikiana vizuri na wenzangu na kupata heshima yao, kujifunza mambo mapya yanayo panua ujuzi na uwezo wangu, kuona mchango wangu na adhiri chanya timu na shirika pia na kuweka uyano mzuri katia kazi na maisha binafsi.

Ndiyo napenda kupanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa utulivu na mazingira ya kujipanga vizuri, na weza kudhibiti muda wangu kwa ufanisi zaidi inapunguza msongo wa mawazo wa safari ndefu za kuenda ofisini pia inaniwezesha kuweka uwiano bora kati ya kazi na maisha binafsi.

Napenda shati zaidi kwa sababu shati linaonekana rasmi na la heshima kazini, linaendana vizuri na nidhamu na mipangilio wangu wa kazi, naweza kulivaa katika mazingira ya kikazi na kijamii bila tatizo, pia linatoa nafasi ya kuonyesha mtindo wangu wa kitalamu wa kisasa pia.

Ninoupenda zaidi katika olimpiki ni riadha, hasaa mbio za masaa marefu, zinanifurahisha. Sababu ya kuzipenda ni zinawakilisha ushindani wa moja kwa moja, pia nguvu za mwili na uvumilivu wa kiakili. Mchezo niliofurahi sana ni ule ambao kipchoge alivunja rekodi. Huyo niliweza kuupenda sana. Pia mchezaji bora ambaye mimi natambua ni kipchoge kutoka Kenya. Na naupenda sana mchezo huo.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni ujuzi wa kidigitali na teknolojia mpya ili kuendana na mabadiliko ya haraka kazini. Pia ujuzi wa mawasiliano ya kimataifa kuongea na kushirikiana na watu kutoka tamaduni tofauti Pia ujuzi wa ubunifu na kutatua matatizo ujuzi wa uongozi na usimamizi wa muda na ujuzi wa akili bandia ambao unaitwa AI Kwasababu AI inabadilisha namna tunavyofanya kazi na kuishi.

Sipendi chakula cha haraka kwa sababu mara nyingi kuwa na mafta mengi na sukari kupita kiasi, pia hakina virutubisho vya kutosha kulingana na chakula safi cha nyumbani na kinaweza kusababisha matatizo ya kiafya kama uzito kupita kiasi na shinikizo la damu. Hakina ladha ya asili na mara nyingi hutengenezwa kwa haraka bila umakini na mimi hupendea chakula safi chenye virutubisho na kinachosaidia afya njema kwa muda mrefu.

Kutembea miguu kwa sababu ni njia bora ya kujitunza kiafya na kudumisha mwili imara unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa utulivu wa kiakili ni nafasi ya kutafakari na kupanga mawazo yangu kwa utulivu Pia hunipa fursa ya kufurahia mazingira ya asili na hewa safi ni rahisi na haina gharama lakini faida zake ni kubwa sana.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka kwasababu ni sehemu ya imani na wajibu wa kiroho, husaidia kuunga mkono kazi za kijamii na zakidini, na ni njia ya kushiriki baraka nilizonazo na wengine, pia hunijenga katika moyo wa ukarimu na mshikamano wa kijamii katika michango, na inanipa furaha kuona maisha ya watu yakibadilika kwa msaada wangu.

Napenda zaidi kusimamia kuliko kusimamiwa kwa sababu inanipa nafasi ya kutumia ujuzi wangu wa kupanga na kuongoza timu Naweza kuwakisha kazi inafanyika kwa nidhamu na kwa wakati Inanipa uhuru wa kufanya mamuzi na kuwajibika kwa matokeo pia inanijenga katika uongozi na kunisaidia kukuza wengine.

Ndiyo napenda hesabu kwa sababu unisaidia kufikiri kwa mantiki na kupanga mambo kwa umakini ni msingi wa ujuzi, mwingi kazini na maishani kama uchumi na teknolojia Pia hunijengea katika kutatua matatizo kwa njia sahihi na enye mapangilio na inanipa changamoto ya kiakili na kunifanya kuwa mbunifu zaidi.

Wakati wangu wa mapumziko kazini na pumzika kidogo ili kurejeshea ya nguvu na kuwondoa uchovu, pia saa zingine nasoma vitabu au makala fupi ya kielimu ili kuongeza maarifa, pia kuongea na wenzangu kwa mazungumzo wa kijamii ili kudumisha mshikamano, kutafakari au kufanya maombi mafupi kwa ajili ya utulivu wa kiroho pia, pia nakunywa wa maaji au kula vitafunio venyeafi ili kuhimarisha mwili.

Harufu ninao ipenda ni harufu ya maua safi na asili Hasa maua ya waridi na yasmini Kwa maana napenda harufu kwa sababu huwa inatuliza akili na kunipa utulivu wa kiroho Pia kuhusiana na usafi wa mazingira sana Jambo linalo nipa hisia nzuri sana na pia hunikumbusha nyakanti nzuri za mapumziko na utulivu wa asili na pia huinua hisia na kunipa furaha Hasa ninapokuwa na msongo wa mawazo.

Study muhimu kwa kazi yangu ni kama mahasiliano ya wazi na yenye ufasaha Pia ujuzi wakupanga na nidhamu ambao uhakikisha kazi inakamilika kwa wakati na kwa ubora Pia uchambuzi na kufikiri kwa kina, kutatua matatizo na kufanya maamuzi sahihi ubunifu kuleta mawazo mapyia na suluhisho bora kwa changamoto.

Mingi natumia programu kama vile Microsoft Word kwa kwandika na kuhariri nyaraka rasmi Pia Microsoft Excel kwa uchambuzi wa data, bajeti na kupanga tarifa kwa jeduali Pia Microsoft PowerPoint kwa kutengeneza mawasilisho ya kitaalam Microsoft Word kwa kwandika na kuhariri nyaraka rasmi Pia Microsoft Excel kwa uchambuzi wa data, budget na kupanga tarifa kwa jeduali Pia Microsoft PowerPoint kwa kutengeneza mawasilisho ya kitaalam team South Zoom kwa mawasiliano ya mtandaoni na mikutano ya kikazi na browser kama vile Edge ama Chrome kwa kutafuta taarifa na kufanya utafiti wa hara.

Najihisi vizuri kuhusu mawasilisho kwa sababu hunipa nafasi ya kuonyesha ujuzi na mawazo yangu kwa uwazi, ni njia ya kushirikisha timu au hadhila na kuwafanya waelewe mwelekeo wa kazi, pia hunijengea hunijenga katika ujasiri wa kuzungumza mbele ya watu, na hunisaidia kuimarisha mawasiliano ya kitalam na kuonyesha uwezo wa kupanga taarifa kwa mpangilio.

Namna ni navio pendelea kwasiliana kwa watu ni ana kwa ana kwa sababu ujenga uwaminifu na kuelewana haraka Pia kwa mandishi rasmi, barua pepe ama nyaraka Pia kwa simu wa mtandaoni, teams ama zoom Kwa mazungumzo ya kijamii ili kudumisha mshikamano na urafiki kazini na inje ya kazi.

Ndiyo nimewahi kuona bahari nikiwa katika chuo cha sekondari, katika kidato ya cha pili, na ilikuwa tumepelekwa na shule, niliona upepo mpana wa maji kwa mara ya kwanza jambo, lililo nivutia sana, ilikuwa nafasi ya kujifunza kuhusu mazingira ya bahari na mandhari yake. Tulifurai pamoja na wenzangu wa darasa, tukipiga picha na kushirikiana furaha.

Timu bora kabisa katika mpira wa kirugbi NFL ni Council City Chiefs Wakiongozwa na kocha Andy Reid na nyota Patrick Mahomes Chiefs ni bora kwa sababu ya ushindi wao wa mara kwa mara katika Super Ball na uwezo mkubwa wa kushambulia. Mchezo wao mkubwa wa hivi karibuni ulikuwa Super Ball Super Bowl ile ya February 2024 ambapo walishinda dhidi ya San Francisco 49 years.Mchezaji bora zaidi ambaye mimi namtambua sana ni Patrick Mahomes Anayechukuliwa kama mmoja wa washambuliaji bora wa kizazi hiki na wakati timu yangu inapo cheza mimi nakua mwenye furaha sana.

Mimi niliipendelea sana sana somo la kiswahili kwa sababu nilugha ya taifa na ya mawasiliano katika nchi yetu ambayo inanijenga katika utambulisho na mshikamano wa kijamii. Pia husaidia kueleza mawazo kwa uwazi na ufasaha na nisomo lenye utajiri wa fasihi na utamaduni pia. Pia huinu ujuzi wa mawasiliano na nisomo linalo nifurahisha kwa sababu linahusiana moja kwa moja na maisha ya kila siku.

Kipenda, chakula ninachokipenda kabisa ni chakula ambacho ni kuku kwa chapati mchanganyiko wa kuku kwa chapati ni chakula ambacho kina ladha tamu, hasa ambayo kuku iliyopikwa vizuri kwa mapochopocho, Iliyowekwa zile viwango zinazofaa ni kuku ambayo inanukia vizuri na yenye kusaidia mwili pia ina uwezo wa kuipa mwili nguvu.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa, kuta zake zina rangi nyeupe na ndani kuna kitanda kikubwa cha futi sita kwa sita kutoka dirishani pia nawezanga kuona miti ya kijani huko inje Jambo linalo nipa utulivu na hewa safi kitu ninacho kipenda zaidi ni laptop yangu ya kazi Kwa sababu inanisaidia kufanya shughuli zangu kwa ufanisi na kunipa urahisi wakujifunza na kuwasiliana Kwa kifupi chumba changu ni safi, chenye nafasi na chenye mandhali ya asili nje ya dirisha.

Ndiyo, napenda kununua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na haraka, sihitaji kuenda dukani, pia hutoa chaguo nyingi ni naweza kulinganisha bidhaa na bei kutoka maduka tofauti, pia bei ni nafuu mara nyingi kunaofa na punguzo maalumu kwa manunuzi ya mtandaoni, na pia husaidia kupanga muda badala ya kutumia muda mwingi kutembea madukani ninaweza kutumia simu yangu kufanya manunuzi kwa dakika chache.

Wakati ambapo kuna jua kali, sana sana napenda kuogelea kwa sababu hunipa baridi na furaha fulani huku nikijenga afya ya mwili. Pia wakati huo sana sana napenda kuvua manguo zangu, ni sehemu ya nidhamu na usafi na nifanya nijisikie nikio msafi na nadhifu na inasaidia nguo kukauka haraka. Pia napenda kuenda kupanda milima, ndio inipe changamoto ya kimwili na kiakili na kunifungulia nafasi ya kufurahi mandhali ya asili.

Namna ninavyohifadhi data yangu ni kwenye computer au laptop yangu kwa kutumia folder zilizopangwa vizuri. Pia kwenye vifaa vya kuhifadhi ili kuwa na nakala ya akiba. Pia naziweka kwenye huduma za mtandaoni kama cloud storage, kama OneDrive au Google Drive kwa usalama na urahisi wa kufikia popote. Pia natumia nyaraka za karatasi kwa taarifa muhimu zinazohitaji kumbukumbu ya kimwili.

Kusema ukweli kwa siku mimi hukunywa maji, takriban lita mbili hadi tatu za maji kwa siku. Hii ni kwa sababu ya afya ya mwili, maji hunisaidia kusafisha mwili na kuiweka viungo vikiwa na nguvu. Pia umenyenyaji bora, hunisaidia chakula kusagwa vizuri na kuzuia matatizo ya tumbo. Na pia nguvu na umaakini, maji hunisaidia kuondoa uchovu na kunipa uwezo wa kufikiria kwa maakini. Na pia ngozi na muonekano wake hunisaidia ngozi yangu kuwa safi na yenye afya.

Naipenda mvua sana sana, na pia wakati ambapo kuna mvua napenda kuzisoma vitabu, vitabu mvua hunipa utulivu wa kusoma historia. Pia napenda kusikiliza mziki ya radio, ya sauti ya mvua ikichanganyika na mziki hunipa amani na mskumo. Pia kufanya kazi ndogo za nyumba kama kupika u kusafisha.

Nikiwa na marafiki zangu napenda kucheza michezo kama mpira wa miguu au michezo mingine ya kujiburudisha Pia napenda kutembea na kusafiri, kugundua maeneo mapyia na kufurahi mandhali ya asili Pia napenda kujadiliana na kubadilishana mawazo, kuhusu masomo, kazi ao maisha kwa jumla Pia napenda kula pamoja, chakula cha pamoja, uimarisha urafiki na mshikamano.

Kwa mtu ambaye ana anza kazi, ningetaka kumwambia ajifunze kwa haraka na kuonyesha ushurikiano na wenzake, hii itamsaidia kujiamini na kuonekana mwenye mchango na kufanikisha malengo ya kikazi. Pia aonyeshe nidhamu na uwajibikaji na pia awe na mtazamo wa chanya kuonyesha ari na hamasa kutamfanya aonekane mwenye kujituma na kuhamasisha wengine. Pia aweke malengo binafsi, ayapange anachotaka kufanikisha katika miezi ya mwanzo ili ajipime na kujiboresha Pia awe tayari kujifunza zaidi.

Chakula kigeni ya ambacho nishai jaribu ni pizza ya Italia. Ilinivutia kwa latha yake ya kipeke mchanganyiko wa jibini, nyama na mboga, ulileta utamutofauti. Pia utamaduni mpia, ulinipa nafasi ya kuguza sehemu ya utamaduni wa Italia kupitia chakula. Na ni raisi kula, ni chakula kinachoeza kuliwa kwa raisi na marafiki au familia. Na pia nilifurahi kwa ubunifu wa mpishi vile ameweza kuandaa. Aliweza kubadilisha viungo kulingana na latha aliyo ipenda na ikaweza kuwa chakula kitamu.

Wangu nawasiliana nao kwa njia ya ana kwa ana, mazungumzo ya moja kwa moja ili kuelewana haraka. Pia sa zingine tunaandikiana barua pepe kwa tarifa zinazohitaji kumbukumbu na uwazi wa mawasiliano. Pia kwa sa zingine tunaweka mikutano ya timu ili kushirikiana mawazo na kupanga kazi pamoja. Na pia tunatumia simu kwandika ujumbe mfupi kwa mawasiliano ya haraka na ya dharura.

Hatua ninazo zichukua ili kushambulia tatizo kazini ni kutambua tatizo kwa usahihi kwanza kuchanganua suluhisho zinazo wezekana Nangalia mbinu tofauti na faida zake Pia kushirikiana na wenzangu napata mawazo na msaada kutoka kwa timu ili kupata suluhisho bora na kuchukua hatua kwa nidhamu na tekeleza suluhisho lililo kubaliwa kwa uwazi na uwajibikaji na pia kufuatilia matokeo na angalia kama tatizo limekwisha na kujifunza kwa ajili ya siku zijazo.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kama kutimiza malengo ya kazi, nimewezesha kukamilisha majukumu kwa kati na kwa ubora, pia kuongeza ujuzi wa maarifa, nimejifunza mbinu mpya na teknolojia zinazo usiana na kazi yangu, pia kujenga usiano mzuri na wenzangu, na pia kupata kutambuliwa na viongozi.

Kwangu napendelea kukaa na ndevu kwa sababu ndevu naionelea kama mapambo na pia inafanya mtu kukaa vizuri na pia ndevu zako zikiwa safi zina kufanya kuwa na muonekana wa maana na pia katika jamii wanaume walio na ndevu wanaonekana kuwa wanaume kamili.

Mnyama ninayo penda kufuga sana sana ni umbwa, kwa sababu umbwa namuonelea kama nisehemu ya familia namjali, si mnyama tu. Halafu ni chanzo cha furaha, uniletea tabasamu na kunifanya ni pumzike, pia ni mlinzi na ni muaminifu, anakulinda usiku na mchana pia, tokana na maadui, na pia umbwa anapenda kuingia katika michezo, kwa hivo umbwa nae mpenda sana.

Kipawa ambacho mimi nicho nacho ni kipawa cha uimbaji, ambayo naiona kama zawadi ya kipekee inayoweza kukuniletea furaha binafsi na pia kuguza maisha ya wengine. Faida yangu ni inanipa kujieleza kwa watu wengine, inanifanya kufraisha watu wengine, inanifanya kujenga kujiamini na pia nifursa za maendeleo.

Asubuhi napenda kunywa wa chai kwa sababu chai hunipa joto na nguvu ya kuanza siku Pia ina nisaidia katika kuchangamusha akili pia Halafu napenda kunywa maji ya uvuguvugu kusaidia kusafisha mwili na kuamusha mfumo wa mmengenyo Napenda hivyo kwa sababu pia husaidia afya ya mwili pia na kuimarisha kinga hunifanya nijisikie mchangamfu na mwenye motisha kuanza siku.

Programu ni nazo zitumia kila siku nizile zinahusiana na mwasiliano, kazi na burudani kama vile whatsappu na telegramu kwa mwasiliano ya haraka na marafiki, pia email kwa barua pepe, rasmi na taarifa za kikazi, pia huduma za mitandao ya kijamii kama vile facebook, instagramu kwa habari, burudani na kushirikiana na wengine, pia huduma za malipo na tumianga Mpesa na Paypal kwa miamala ya kifeva ya kila siku. Huduma za ku huduma za kupanda kazi kama vile Google, Calendar, Microsoft, to Do kwa kupanga ratiba na majukumu.

Kusema kweli kwa sasa sijafanikiwa kufanya kazi na timu ya mbali Kwa hivyo inaniwezesha tu kufanya kazi na timu zilizo karibu na mimi. Sijaweza kuwa nikipata kufanya kazi lakini naweza taka sana kufanya kazi na timu mbalimbali zilizo mbali hata mbali na nchi yetu.

Nyumba ninaoishi ni nyumba ya ya chumba mbili, ni chu ni viumba viwili peke yake. Alafu ni nyumba safi na enye mpangilio mzuri, enye nafasi ya kutosha kwa maisha ya kila siku. Imejengwa kwa mtindo wa kisasa na inatoa mazingila ya utulivu. Eneo lina hewa safi na mazingila ya kijani, kuna miti na bustani, zinazo pendeza. Nimezaliwa mahali hapa kwa hivo hili jumba ni mimi nimejijengea Dinachopenda kuhusu mahali hapa ni utulivu na usafi wa mazingila ukari ukarimu wa majirani huduma muhimu zipo karibu pia alafu nahisi salama kwa sababu eneo lina ulinzi mzuri na mshikamano wa wajamii.

Siku ya leo kuna jua mingi sana na kuna joto ni nyingi sana Hii joto nalisikia tu kwa umbali kwasababu mahali nipo kuna miti mingi na pia nimevaa kinyasa na shati na napenda hii hali ya hewa si mbaya vile kwa sababu pia inatusaidia pia sisi na katika hali ya hewa kama hii napenda kwenda kuburudika katika kuogelea.

Nataka sana kushiriki katika mpira mkuu, mpira wa bisiboli wakati mkuu timu zilizo kuwa zikicheza kulikuaka na New York Yankees Walitawala enzi hiyo kwa nyota kama Babe Ruth na Lou Gehrig Pia kulikuanga na Boston Red Sox, walikuwa na wachezaji hodari kama Ted Williams Kulikuwa na Chicago Cubs, na Chicago White Sox Pia kulikuwa na Babe Ruth haliye itua Short Alionyesha kwa mkono wake angepiga mpira kisha akapiga home run pale pale Jackie Robinson hali vunja kizuizi charangi na kuingia Major League Baseball Jambo lililo badilisha historia la michezo na jamii.

Napenda kuvaa nguo rasmi, mashati, suruali au suti ninapokuwa kazini au kwenye hafla muhimu. Pia nguo za kawaida, jezi, fulana na suruali za kawaida ninapopumzika au kukutana na marafiki. Pia nguo za michezo ninapofanya mazoezi au kushiriki shughuli za mwili. Nguo safi na zenye muundo wa kisasa ili kuendana na wakati na kuonyesha heshima kwa muonekano wangu.

Mimi napenda kutazama video mtandaoni kwa kupitia YouTube, aah ninapotaka kuona mambo yanayo tokea Pia nikitaka kuzitazama filamu naangalia Netflix, pia Amazon Prime video, Disney Plus na huduma zabure kama Tubi na Pluto TV. YouTube ndiyo napenda kuitumia kwa sana.

Kinyuaji cha baridi ninachokipendelea ni maji baridi maji baridi safi na yenye afya hunisaidia kupunguza kiu na kusafisha mwili. Pia juisi ya matunda safi baridi ya machungwa au nanasi hunipa ladha tamu na vitamini. Pia maziwa baridi hunipa protini na kunifanya nijisikie nimeshiba.

Chumba nachokipenda ni sebule, kwa sababu ni pana na ni safi, ni mahali pa kukutana na familia na wageni, na mazingira ya utulivu. Pia viti na sofa zake zinafanya ipendeke, runinga na vitabu, zinafanya ionekane ya kupendeza. Shughuli zinazofanya pale ni kupumzika na kutazama televisheni, kusoma vitabu na magazeti, na pia kukaribisha wageni. Nahisi vizuri sana nikiwa nimetulia katika chumba cha sebule.

Napenda kutembea msituni kwa sababu kuna utulivu na hewa safi, pia urembo wa asili, miti, ndege na mandhari ya kijani, hunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Mazoezi ya mwili pia kutembea msituni, ni njia nzuri ya kufanya mazoezi bila shinikizo, na pia kutafakari na kujipumzisha.

Napendelea mwanga wakati kwa sababu unaleta utulivu, si mkali sana machoni, hivyo unifanya nijisikie huru na kupumzika, pia unafaa kusoma na kufanya kazi mwanga wakati hunipa uwazi bila kunichosha macho, unaunda mazingira ya starehe, hunifanya nijisikie nyumbani na kupunguza msongo wa mawazo, unalingana na wakati wa mchana au jioni ni waasili na haufanyi chumba kionekane kimejaa joto kupita kiasi.

Wakati ninapokuwa na msongo wa kazi, huwa ninachukua hatua kama vile kupumua kwa kina, ninapumua taratibu na kwa kina ili kupunguza msongo wa mawazo, kupumzika kwa muda mfupi tu, na pia kunywa maji au chai nyepesi hunisaidia kuamsha mwili na kupunguza uchovu pia kupanga upya kazi, na mazoezi mepesi na kusikiliza mziki wa utulivu.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na nilipofika nilivutiwa na utulivu wa maji, upepo mwanana na mandhari ya kijani, niliona ndege wa majini na watu wakivua samaki, hali iliyo nifanya nijisikie karibu na asili. Pia mto nimetembea kando ya mto kulinipa hisia ya nguvu ya maji, yanayo tiririka, sauti ya maji, ikipiga mawe, iliniletea amani na utulivu wa kiakili.

Kifaa ambacho siwezi ishi pasipo ni simu ya mkononi kwa sababu simu inanisaidia katika mawasiliano, tarifa na maarifa, kupitia interneti, ratiba na mpangilio, kalenda na programu za kupanga kazi, pia burudani inanipa mziki, video na mitandao ya kijamii huniletea furaha, na pia huduma za kifedha malipo ya simu kama mpesa au banki mitandaoni huniraisishia kazi.

Kwanza ninasikiliza kwa makini bila kukatiza ili kuelewa mtazamo anaye toa maoni, pili na shukuru kwa sababu maoni ni zawadi ya kunisaidia kukua na kuboresha, ninachambua kwa busara na kutofautisha kati ya maoni ya kujenga na yale ya siyo na msingi, ninatumia maoni ya kujenga kuyabadili kuwa vitendo vya kuboresha kazi au tabia yangu.

Kwanza ni kushukuru na kupongeza wenzangu, nina toa maneno ya shukrani, na pongezi kwa kila mmoja kwa mchango wake, pia sherehe ndogo kazini au nyumbani, na pia kushirikiana hadithi na kumbu kumbu, tunakumbuka changamoto, tulizo zipitia na jinsi tulivyo fanikiwa, pia burudani ya pamoja mziki, michezo midogo, hata kutazama filamu, pia kuweka kumbu kumbu kupiga picha kuandika ujumbe wa pongezi ili mafanikio ya dumu kwenye historia hatimu.

Siku moja nikiwa kijana mdogo sana, miaka kama kumi hivi, nilionanga kiumbe cha ajabu sana na ilikuwanga usiku kitu saa tatu za usiku. Na kiumbe hicho sijawahi kuona kiumbe kama hicho nasi, sijawahi jua kueleza hii kilikuwa nini.

Natumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, namba na alama, naepuka majina au tarehe zangu binafsi pia. Alafu natumia neno refu, alafu pia nabadilisha mara kwa mara pia, alafu pia napenda uthibitisho wa hatua mbili ambao huongeza ulinzi zaidi katika akaunti zangu.

Juisi ya mananasi na tangawizi ni juisi ninayoipenda sana kwa sababu ni yenye faida nyingi za kiafya ina bromelaini, enzimu inayosaidia mmengenyo wa protini na kupunguza uvimbe. Pia, ina vitamini C nyingi, ambayo inaimarisha kinga ya mwili na kupunguza hatari ya mafua. Pia, ina madini ya manganisi, ambayo ni muhimu sana kwa mifupa na ina antioxidants ambazo hupunguza uharibifu wa seli na kuimarisha afya ya ngozi.

Mafunzo ambayo ngependa kupata kazini ni wongozi na usimamizi watimu, pia mawasiliano bora kazini, kujifunza namna ya kuwasiliana kwa uwazi na heshima, pia usimamizi wa muda na miradi, na pia ubunifu wa teknolojia mpya, alafu kuna ustawi wa kisaikolojia kazini, kujifunza mbinu za kupunguza msongo na kudumisha afya ya akili na mwili.

Naam, napenda kuimba sana kwa sababu katika uimbaji hunisaidia kuwa na afya ya akili, kuimba inapunguza msongo wa mawazo pia, na inanipa afya ya mwili kuimarisha mapafu na kupumua vizuri, pia inanijenga ujasiri, inapojizoesha kuimba mbele ya watu huongeza kujiamini, pia inajenga mshikamano wakati ninapoimba inanieka pamoja na wengine na kuleta mshikamano wa kijamii na urafiki.

Kuzaliwa napenda kuisherekea Kwanza asubuhi napenda kuanza kwa shukrani na tafakari ya roho Pia napenda kuisherekea kwa kiita marafiki pamoja Naita marafiki tunapika chakula kingi na kizuri yenye nyama na keki na vinywaji baridi pia Alafu naeza kumbuka siku yangu ya kusherekea ilio kuwa imekua mzuri sana ni ambayo nilikuwa nafikisha miaka ya ishirini na tano ambapo tuliweza kufurahi sana na marafiki zangu Pia chakula ambacho nakipenda sana ni kuku Alafu na keki ya vanila naipenda sana Napenda kupewa zawadi sana sana za nguo na viatu.

Jinsi ni nayowakaribisha wafanyikazi wapya ni kwanza salamu za heshima na ukarimu Pia la pili ni kuatambulisha kwenye timu ya watu waliyohomo mbeleni Tatu ni kuwapa mwongozo wakazi Nne na wasaidia kuzoea ni naonyesha ofisi vifaa na taratibu za kila siku. La tano pia ni kuatia moyo niwapea maneno ya motisha na kuonyesha kuwa mchango wao ni muhimu kwa timu.

Kili nacho kipenda sana katika televisheni Nikipindi kinachoitwa Mother in Law ambacho kinakuja katika katika stationi ya Citizen TV ambacho ni aina yake ni tamdhilia familia na maisha ya kila siku na inazungumzia changamoto za kifamilia hasaa uhusiano kati ya mamamkwe na familia ya mtoto wake nakipenda sana kwa sababu kinanifanya ni kuwe wakuchangamka na kujua mambo mengi yanayo kuendelea katika familia.

Mimi napenda kutumia chai na chai yangu hua naiandaa kwanza kwa kuchemsha maziwa ambayo nimeweka maji kidogo sana ndani yake ikisha chemka naongeza majani chai. Kama napenda kuongeza viungo vingine ndani yake kama vile tangawizi, alafu chai yangu napenda kuikunywa sebuleni wakati nimetulia na bila kupata chai yangu hua nahisi kama siko sawa nahisi kama hata kichwa inataka kuniuma.

Ningependa kurudia ujana kwa sababu katika hali ya ujana kuna nguvu na ari ya maisha, pia kuna uhuru wa kujifunza kujua mambo mengi, pia ningeweza kurudi kijana naweza rekebisha makosa ambayo nilifanya hapo awali kama kutosoma sana, pia ningefurahia maisha kwa urahisi, nikiwa kijana unawezo wa kufurahi maisha sana.

Mahali pa ibada ni mahali pazuri sana kwa sababu mtu anaweza kuwasiliana na mola wake. Sasa mimi kwangu napenda kuenda mara moja kwa wiki. Mara moja kwa wiki ndio naenda mahali pangu pa ibada, kufanya maombi na pia kusifu mwenyezi.

Filamu amabayo ninayo ipenda ni filamu inayoitwa Breaking Bad ambayo ni tamthilia ya televisheni ya marekani Ilyo andikwa na Vince Gilligan inayomhusu mwalimu wa kemia Walter White Filamu hiyo ni filamu ambayo imechanganya vitendo na tamthilia kidogo na inaukome debado ndani yake na naeza kumbuka niliiona mara ya mwisho wiki iliyo pita ndiyo niliweza kuiona na filamu hiyo ni filamu ambayo naeza taka kuiona tena kwa sababu inamaelimisho mengi sana ndani yake.

Kwangu napenda kwenda sinema maramoja ama mbili kwa mwezi Kwa sababu kwenda sinema ni jambo la burudani na pia ni njia kujifunza kupitia filamu Wakati wa weekend ninapenda ama wakati nipo likizo naezanga kwenda halafu naichukulia kama muda bora wakupumzika na kushirikiana na marafiki au familia Pia kwa filamu maalum, si kila filamu mbali ni zile zenye hadithi, zenye mvuto, elimu au burudani ya kipekee ndizo napenda kuenda kuona.

Rangi ninayoipenda sana sana ni rangi ya samawati, ambayo rangi ya samawati unipa utulivu na amani kwa sababu inashiria anga safi na bahari pia. Na pia ni upewo na matumaini mara nyingi kuakilisha upewo ambali na ndoto kubwa. Pia inanipa uaminifu na udhabiti, ni langi na usiana na uaminifu pia na inanipa ubunifu na tafakari.

Vitu zinazo nifanya ni cheke, ni vichekesho vya marafiki yao hadithi zenye utani wa busara. Pia matukio ya siyo tarajiwa Gafla Binvu jambo linatokia kidogo na linakuwa la kuchekesha pia. Pia ucheshi wa mazungumzo na filamu za tamdhilia za ucheshi na tabia za watu pia.

Jinsi ni navyo penda kuhifadhi pesa zangu. Sana sana ni kwa benki. Kwa benki naweka akiba kwenye akaunti ya benki ili iwe salama. Pia kuna akaunti ya akiba maalum ambapo naweka pesa kwenye akaunti inayotoa riba kidogo ili pesa ziendelee kukua. Pia kuna mifuko ya akiba na pena kueka ya kijamii ambapo kushiriki kwenye vikundi kama circles na chamas ambavyo zina nisaidia. Kuwa na nidhamu na mshikamano wa kifedha.

Ndiyo napenda kusoma gazeti kwa sababu hiyo ni tabia nilioiga kutoka kwa baba yangu mzazi na namna ambayo ninayosoma gazeti ni asubuhi mara nyingi Ndiyo kupata habari mpya kabla ya kuanza shughuli za kila siku sehemu ambazo ninazopenda ni habari kuu, na pia michezo, na makala maalum, kuhusu afya, teknolojia na utamaduni na pia burudani.

Ndiyo kukamiliza kazi kwa wakati, hatuwa ninazo zichukua kwanza ni kupanga ratiba, la pili ni kugawanya kazi, ya tatu ni kuweka vipaombele, ya ene ni kuepuka usumbufu, la tano ni kufuatilia maendeleo, sita kutoa muda wa mapumziko, mapumziko mafupi ambayo hunisaidia kurudi na nguvu mpya bila kuchoka.

Ndiyo napenda sana michezo za video kwa sababu huwa zinanipa burudani na kupumzika, pia zinanipa changamoto ya kiakili michezo mingi huhitaji mbinu, mipango na fikra za haraka, pia inanipa ushirikiano wa kijamii michezo ya mitandaoni ambapo inatuunganisha marafiki na watu kutoka sehemu mbalimbali, pia ubunifu na hadithi michezo ya action huleta simulizi zenye mvuto wa filamu.

Mimi napendelea mahali pa kimya kwa sababu pananipa utulivu wa akili huwa pananisaidia kutafakari na kupanga mawazo bila usumbufu Pia inanipa ufanisi wa kazi, ninapo kuwa kimya naweza kuzingatia na kukamilisha majukumu kwa haraka Pia inanipa afya kiroho na mwili, ambapo inaleta amani ya ndani na kupunguza msongo wa mawazo na pia kimya inanipa ubunifu, mawazo mapya na ubunifu hujitokeza kwa urahisi wakati nimetulia mahali kimya.

Taka kupata kwanza ni ujuzi wa kupiga gita Kwasababu ujuzi wa kupiga gita, muziki hunilitea utulivu na furaha na ni njia kujieleza na kushirikiana na wengine Pia hunisaidia kuimarisha ubunifu na uvumilivu Ndio nishawahi jaribu kujifunza gita Kupitia video za mtandaoni lakini sikuwahi kuendelea kwa nidhamu ya kila siku jinsi nitakayojifunza ni kuchukua masomo ya mtandaoni na mwalimu wa muziki na pia kufanya mazoezi katika kila siku kwa risaa kama limoja ama mbili Pia wakati ambao naona ni mzuri sana wakuanza ni asubuhi au jioni baada ya kazi.

Ndioo, napenda muziki wa jadi kwa sababu unamizizi ya kitamaduni na historia ya jamii, na pia unanivutia kwa sababu unautambulisho wa kitamaduni, na pia unavyombo vya asili vinavyotumika, na pia unaleta ushirikiano wa kijamii, na pia unaleta hisia na mafunzo nyimbo za jadi hubeba mafundisho ya maisha, maadili na hekima ya wazee.

Mambo ninayokuwa nikifanya kwa nyumba nikiwa nimefurahi ni kusikiliza muziki, hasaa muziki wa kitambo ambao unanyimbo za kutulia, pia kusoma vitabu, historia, falsafa au hadithi za kusisimua, pia saa zingine kupika au kuandaa vinywaji, kucheza michezo kidogo na kujumuika na familia.

Mafunzo ambayo yamenisaidia zaidi ya kazi ni usimamizi wa muda, pia mawasiliano kazini, kujifunza kuwasilisha mawazo, pia uongozi na ushirikiano, na ujuzi wa teknolojia, na pia kutatua matatizo kumenifundisha kuchanganua changamoto kwa kutulivu na kutoa suluhisho la vitendo.

Hatua ninazozichukua kwanza ninapoanza kazi ni kukagua ratiba, naangalia majukumu yaliyopangwa ili nijue vipaumbele vya siku, kuweka malengo madogo, pia kupanga mazingira ya kazi, huanza na kazi ngumu zaidi kwa sababu akili bado iko safi na yenye nguvu, pia kuchukua muda mfupi wa tafakari kunisaidia kuanza kwa mtazamo chanya na umakini.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni jukumu la kupanga na kuratibu. Kwa sababu sababu inaofanya nipenda hili jukumu ni kupanga mwelekeo wa kazi, kuimalisha nidhamu, kujenga mshikamano wa timu na pia hunisaidia kutoa matokeo bora kazini.

Wakati ninao kuwa na furaha, napenda kusoma vitabu, kucheza michezo kama vile kadanda, kujumuika na familia na marafiki, kusikiliza muziki, kutazama filamu au tamthilia, kutafakari na kusali, pia kupika na kujaribu mapishi mapya.

Jambo ambalo ni muhimu sana kwangu kama mkristu ni imani kwa yesu kristu. Ambapo naamini yesu ndiyo muokozi na ni mwana wa mungu. Na hilo linanipa nguvu kwa kuwa najua nikimwamini yesu, nitapata uzima wa milele. Pia linanipa upendo katika binadamu wengine na linanipa matumaini katika ulimwengu huu.

Napenda umbwa sana kwa sababu umbwa ina uaminifu, umbwa ni rafiki wa mtu sana na ni mlinzi wa familia. Pia umbwa napenda burudani katika tabia yake ya kuchezacheza na hiyo upendo huleta furaha sana nyumbani. Pia hupa mtu afya ya kiakili. Wakati umbwa mnapo kuwa mkifurahi na yeye, anakupa hiyo afya ya kiakili. Pia katika ushirikiano umbwa hujenga mshikamano kwa sababu mara nyingi hushirikiana na watu kwa urahisi.

Napenda kununuwa zaidi vitu vina vio kuwa na umuhimu wa kila siku na vina vio ngezo ubora wa maisha kama vitabu, mavazi safi na ya kisasa, vyakula vienye afya, asama tunda, mboga na vyakula vienye mafuta kidogo, sana vifaa vidogo vya kifahari pia na zipenda sana, alafu vifaa vya teknolojia kama vile simu na zipenda sana.

Naam, nimewai fanya kazi ya kujitolea, hasa kanisani sana sana, napenda kuenda kutayalishia watu kuandalia viti watakavyo vikalia, kuzisafisha na kuziweka vizuri. Pia nimewaisaidia mtu mmoja wa familia yetu kuanzisha kazi yake ya mjengo na nikaifanya ikiwa ya msaada, ikiwa bure.

Naamu, napenda sana kutumia mitandao ya kijamii kama vile Facebooku, Whatsappu Kwa sababu inanisaidia katika mawasiliano, kuwasiliana na familia na marafiki Pia habari na elimu, pia inanipa burudani, biashara na matangazo pia na ushirikiano wa kijamii.

Utaratibu wangu wa jioni, mchana ikiisha hua nakamilisha kazi zilizobaki na kuandaa orodha ya majukumu ya kesho ili akili iwe huru. Mara nyingi, saa yangu ya kupumzika huanzia saa mbili mpaka saa tatu usiku bada ya chakula cha jioni. Sherehe za jioni ambazo ninazipenaa ni kusikiliza muziki, kusoma vitabu na mazungumuzo ya familia. Pia masaa yangu nikitaka kujiandaa kulala nazima vifaa vya kielektroniki ili kuwepuka usumbufu wa mwanga na nafanya maombi fupi nalala. Furaha yangu ya jioni ni wakati wa utulivu na shukrani kwa siku iliopita.

Wanzo nzuri ambayo ninayo ni kuanza kitu kidogo kitakacho kuletea matokeo makubwa badaye kama vile kupanda mmea au mti mdogo hatuwa ndogo leo lakini kesho itakua kivuli hewasafi na uzuri wa mazingira. Pia kuandika orodha ya shukurani kutafakari mambo matatu mazuri yaliyo tokea leo ilikuimarisha furaha na utulivu wa moyo.

Jinsi ninavyo sherehekea siku zangu za kuzaliwa ni kuwa na familia na marafiki, kukula keki na kueka mziki, tunapoimba kidogo. Kana pia kuwa na shukran na tafakari kwa wazazi wangu, na pia marafiki wangu na watu walionisaidia kufika mahali ambapo nimefika. Napia napenda zawadi kidogo, nipewe zawadi kama vile viatu na burudani kama kutazama filamu na kucheza michezo.

Napenda kuvaa kofia kwa sababu kwanza naiona kama mtindo na urembo ambapo kofia huongeza muonekana na kuonyesha utu wa mtu. Pia ni ulinzi thidi ya jua na baridi inalinda kichwa na uso kutokana na jua kali. Na pia ni utambulisho wa kitamaduni baadhi kama ya jamii yetu tunatumia kofia kama alama ya heshima ya utamaduni.

Jinsi ninavyo anza mradi mpya ni kuelewa lengo kuu, kwanza natambua mradi, pia napiga utafiti na uchambuzi, nakusanya taarifa muhimu. Tatu, kupanga mpango wa mradi, pia kugawa majukumu, na pia kuweka muda na vipaumbele, alafu kuanza na hatua ndogo, alafu mwishowe kufuatilia na kutadhmini nahakikisha kila hatua inakamilika kwa wakati na narekebisha mpango inapohitajika.

Mimi kama mwanaume ningesema ya kwamba kuvaa vipuli kwa mwanaume si muonekano mzuri katika jamii yetu ilhali tunaonelea kwamba inafaa kuwa sana sana kwa wanawake kwani urembo waaina ya vipuli ni urembo ambao unarembesha wanawake.

Ndio napenda kujifunza historia kwa sababu inanifundisha mafunzo mengi kupitia makosa na mafanikio ya waliopita tunapata hekima na kuepuka kurudia makosa. Pia inahifadhi utambulisho wa jamii, na pia inatoa msukumo, na inaunganisha vizazi pia, na pia inafafanua mabadiliko ya dunia.

Kwanza nawasikiliza kwa makini, pili nawapongeza kwa mafanikio yao mandogo, tatu na wakumbusha uwezo wao, mne nashirikiana na wao katika kila kitu, tano ni kutoa maneno ya matumaini kwao kila saa, na pia mwishowe kuashirikisha furaha kupitia mziki vichekesho au umazungumzo.

Tabia ambayo ni nayo ipenda kwa watu wengine ni tabia kama vile ukueli na uaminifu na watu wakarimu ambayo wanashirikiana na kusaidia bila kutarajia malipo Pia uvumilivu katika watu na pia ushirikiano katika watu.

Namna ninavyo shugulikia muda kazi ni kwanza ni kwanza siku kwa kupanga ratiba, pili ni kukamilisha kazi ngumu mapema, tatu ni kutumia mbinu ya vipindi vya muda, a nne ni kuepuka usumbufu, tano ni kufuatilia maendeleo, alafu sita mwishowe kuna kueka mda wa mapumziko.

Mara mingi napenda kucheza na watoto, michezo ya nyumbani, vichekesho na michezo ya uwanja. Pia mara zingine napenda kucheza na marafiki, michezo ya video, michezo ya bodi au michezo ya inje kama mpira Alafu wenzangu kazini pia tunashiriki katika michezo wakati wa mapumziko, michezo midogo ya kujiburudisha.

Sera ambazo nazipata muhimu kwa kampuni ni sera ya madili na uadilifu, pia sera ya rasilimali watu, na sera ya mazingira, na pia kuna sera ya usalama kazini, pia sera ya uwajibikaji wakijamii, na sera ya ubunifu na teknolojia.

Baridi, mi napenda baridi kwa sababu katika hali ya baridi kuna utulivu na hewa safi ambapo mara nyingi huleta upepo safi na mazingira matulivu. Pia wakati wa baridi naweza kuvaa nguo zangu za mtindo ambazo zinaleta joto bado. Alafu wakati wa baridi ni wakati mzuri wa kufanya mazoezi fulani ya kipekee.

Viatu ni nazo zipendelea ni viatu kama vile Jordan Nikes ambazo nazipata ni viattu za starehe zinasol laini na raisi kutembea nazo kwa mda mrefu Alafu ni zamtindo wa kisasa zinafanana na mavazi ya kila aina Alafu urahisi wa michezo na shugli Unaweza kuzitembea pia na kucheza nazo sana sana katika michezo mingi sana na pia katika ubunifu kuna rangi na miundo mingi ya viatu za Jordan kwa hivo inazifanya kuwa za kipeke.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Kwanza nawaheshimu kwa sababu ni chanzo cha hekima na historia ya familia yetu, pia napenda kusikiliza ushauri wao na kujifunza kutokana na maisha waliyopitia. Pia ninadhamini mila na desturi wanazozihifadhi kwani zinanisaidia kuelewa utambulisho wangu, na kuimarisha mshikamano wakifamilia.

Njia ninazotumia katika uzalishaji wangu ni kwanza kupanga ratiba za kila siku, pili ni kukamilisha kazi ngumu mapema, tatu ni kutumia mbinu ya kipindi ya muda, pia kuepuka usumbufu na kujitunza kiafia na kujipa motisha binafsi, alafu pia kujifunza mbinu mpya kila siku.

Programu na apps mara nyingi hupokea sahisho kila wiki halafu vifaa vikubwa kama kompyuta au simu wenda ikawa kila baada ya miaka mbili mpaka miaka nne kulingana na maendeleo ya teknolojia na hali ya kifaa.

Ninajihisi kuamba tathmini za kazi ni jambo lenye manufaa sana, ingawa wakati mwingine zinaweza kuleta wasiwasi kwa wafanya kazi, lakini faida za tathmini za kazi hutowa marejesho ya ufanisi, pia hujenga motisha, pia husaidia kupanga maendeleo ya kazi alafu huimarisha mawasiliano.

Mimi kwa sahii si situmii miwani kwa sababu macho yangu hayahitaji msaada wa kutumia miwani Ila faida za kutovaa miwani ni uhuru na urahisi pia na mtindo wa asili. Unajihisi huru bila vifaa vya ziada usoni pia shughuli za kila siku hazinikubalishi kuvaa miwani na michezo.

Ninapo subiri kwenye mistari mara nyingi inanipa hisia mchanganyiko kama vile subira na utulivu, alafu inanipa wasiwasi na kuchoka saa zingine hasa kama mstari ni mrefu, alafu inanifanya kuwa na fursa ya kutafakari pia naweza kutumia munda huo kupanga mawazo, na pia ni burudani kidogo kwa sababu unaweza kusikiliza mziki ama kusoma au kuzungumza na mtu.

Naam, baadhi ya vyakula vya jadi ninazozipenda ni kama vile ugali na sukuma, chakula cha msingi kinacholiwa na familia nyingi Afrika mashariki, pia nyama choma ladha yake ya kipekee, pia napenda pilau, wali wenye viungo, maarufu sana kwenye sherehe pia, alafu chapati ambayo ni laini na tamu, alafu pia kuna samaki wa kukaanga au wa kuchemsha.

Mkate ninaoupenda ni mkate mweupe, ambao ni laini na rahisi. Mara mingi naula kwa chai, alafu uwe mkate wa ngano nzima. Wenye afya zaidi na pia una nyuzi nyuzi nyingi na ladha ya asili. Pia kuna mkate wa tambi ambao ni maarufu sana huku kwetu, na alafu nitamu sana na ni laini.

Kitabu ambacho ningependa kushiriki katika ni kitabu cha The 48 Laws of Power na kipenda kwa sababu kinatoa mbinu za kuelewa nguvu na ushawishi katika maisha ya kijamii. Pia ni mchanganyiko wa historia na hadithi. Green aliku sanya mifano kutoka kwa viongozi wana historia na watu mashuhuri wakalne. Pia mhusika ni nae mkumbuka zaidi, miongoni ni wao ni Machiavelli na Lewis, the Sun the Sun King ni wahusika ninaowakumbuka zaidi Pia alie nishauri ni marafiki zangu ambao tulikua tukisoma na wao pia Alafu, ningependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyu ambacho kinaitwa The Art of Seduction ambacho nilikisikia ni kuhusu ushawishi wa kihisia na kijamii pia the 33 strategies of war kuhusu mbinu za kiakili na kijamii zinazo tokana na vita.

Rangi ninayopenda ndani ya nyumba ni rangi nyeupe ambayo huleta mwanga na pia usafi na nafasi kubwa. Pia napenda kidogo kidogo ikichanganywa na rangi ya samawati ambayo huleta utulivu na amani kwenye nyumba na pia nzuri kwa chumba cha kulala.

Kitu ya kwanza nikiamka asubuhi na swali ili kumshukuru maulana kwa kunipa siku njema. Bada ya hapo naingia kupiga mazoezi yangu mepesi ya asubuhi. Bada ya hapo na ingia kupata kiamshakinywa changu ili kinipe nguvu ya kueza kushinda siku njema. Bada ya hapo naanza kujiandaa kwa siku yangu.

Zana za digiti ambazo natumia kila siku ni kazi na uzalishaji pili kuna mawasiliano na mitandao ambapo unatumia Whatsappu ama TMS ama Zoom Alafu kuna burudani na kujifunza ambapo unatumia Spotify, YouTube na Netflix pia.

Hatua ninazochukua kujiandaa ni kwanza kuelewa agenda, alafu pili nakusanya taarifa muhimu naziandika mahali, halafu tatu ni kupanga mawazo yangu vizuri, naandika vidokezo vya mambo halafu pia kufikiria maswali na majibu, alafu pia kufanya mazoezi ya mawasiliano na pia kuweka vifaa tayari halafu mwishowe nafika mapema.

Naweza ishi siku moja bila teknolojia kwa sababu inaweza nisaidia katika utulivu wa akili na pia muda wa kujihusisha na watu inaweza ikanipa na pia inaweza fanya niweze kujihusisha na mazingira na pia wakati huo unaweza kuwa mzuri wakua ubunifu na wakutafakari itapata muda wa kuandika kusoma vitabu na kutafakari bila vikwazo.

Niliamka saa kumi, mapema ili nipate muda wa kupanga siku Lafu kitu nilichofanya nilipanga ratiba yangu na kuandika majukumu muhimu ya siku Nilikunywa chai ya rangi na kipande cha mkate wa ngano nzima ili nipate nguvu na kuanza siku kwa afya Badala ya kusafiri nilifungua kompyuta yangu na kuanza kazi kwa kupanga vipa umbele na kuandaa mazingira tulivu ya kazi Nilihisi utulivu, ari na matumaini kwa siku mpya Nikijua nimeanza kwa mpangilio mzuri.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kihispania kwa sababu ni moja ya lugha zinazozungumzwa sana duniani. Kihispania hunivutia sana kwa sababu ya uenezi mkubwa na pia utamaduni tajiri na fursa ya mawasiliano, halafu ina faida ya za kitaaluma, halafu inanikalia rahisi kujifunza.

Kufanya kazi peke yangu kwa sababu inanifanya nikuwe makini zaidi hasi na usumbufu naweza kumaliza kazi haraka Alafu inanipa uhuru wa maamuzi Sina haja ya kusubiri makubaliano ya mwingine na pia inanifanya kujithamini Najuwa wezo wangu binafsi na kujenga nidhamu.

Ndiyo nimewai kwenda tamasha la mziki. Ilikuwa ni tukio la kipekee sana kwa sababu nilihisi nishati ya umati na furaha ya watu wote wakisherehekea pamoja. Alafu mziki wa moja kwa moja ulikuwa na latha tofauti kabisa na kusikiliza nyumbani. Alafu nilipata nafasi ya kuona wasani ninaowasikianga tu kwa radio wakitutumbuiza jukuani.

Muda wangu wa bure nautumia kutembea mahali sijawai tembea na pia naitumia kusoma vitabu na kujua mambo mengi ambayo sikuyajua. Pia kutazama filamu na kushiriki katika michezo ya kijami na pia napenda kucheza cheza na watoto katika wakati ambayo niko sina kitu nafanya.

Hii ilikuwa na afya nzuri na kula chakula ambayo iko na protini, matunda na mboga, pia mazoezi kwa mwili angalau lisali moja na mazoezi kwa siku inanisaidia, na pia kukunywa maji ya kutosha kwenye mwili, na pia kulala vizuri, masaa kutoka nane inanitosha sana kuimarisha mwili nguvu zangu, na pia utulivu wa akili na usafi wa mwili na mazingiri.

Wakati wabaridi kali, huwa napenda kukunywa majimoto ama nakunywa vinywaji kama chai, kahawa ama supu Pia napenda kujifunika vizuri wakati wakulala na blanketi nzito na pia napenda kukaa karibu na moto au heater Pia napenda kusoma vitabu na kusikiliza muziki na kucheza michezo ya ndani ya familia.

Jinsi ninayoitumia kueka malengo ni kwanza kukagua malengo makubwa ya mwaka nahakikisha malengo ya mwezi yanachangia kwenye malengo ya muda mrefu pia nagawanya malengo makubwa kuwa madogo alafu natumia mfumo wa smart ambapo unaeka malengo yawe wazi na mahususi malengo yawe na kipimo cha mafanikio malengo yawe halisi na yanaweza kufikiwa Yaendane na kazi na vipaumbele yawe na muda maalumu wa kukamilika.

Naam, kumbukumbu wangu wa utotoni, wakati mzuri nilipokuwa mtoto nilipenda kucheza na marafiki shambani, tukicheza michezo ya kienyeji kama kukimbia, kurusha mpira wa plastiki, au kutengeneza mpira kwa kutumia kamba. Sherehe ambazo zilitokea na matukio ninakumbuka tulipokuwa tukihudhuria sherehe za kifamilia kama harusi, sherehe za shukurani. Waliokuwa nami ni ndugu zangu, na marafiki wa jirani, na tulicheka sana pamoja. Kilicho fanya kiwe maalum ilikuwa ni nafasi ya kushirikiana, kucheka na kujisikia huru bila mashinikizo. Hisia zinazonipata leo nikikumbuka hayo ninajisikia furaha, utulivu na shukrani kwa maisha ya utotoni.

Tuelekea mwaka mpya kwa kukusanyika pamoja na familia na marafiki, tunakaa pamoja, tukipika na kushiriki chakula chajioni, pia tunapiga sala na shukurani kwa mwenyezi mungu, na pia tunaweka mziki na ngoma ili kusikiliza nyimbo za kitamaduni na za kisasa tukicheza pamoja, na pia fataki nataa kushuhudia mwanga wa fataki usiku wa manane ishara ya mwanzo mpya. Pia kueka malengo mapya kuandika mambo ninayotaka kufanikisha katika mwaka.

Naam nimewahi kufuga mnyama Nilipo kuwa mdogo tulikuwa na mbwa wa nyumbani ambaye alitusaidia sana kulinda nyumba na pia alikuwa mwenye wakutupa furaha wakati ambapo tulikuwenda kucheza na yeye kwa mchezo ambayo tulikuwa tunamrushia mpira na yeye anauwendea na anaurejesha tulifurahi pamoja sana kama jamii.

Ndio nimewahi kufanya yoga kwa sababu huwa inanisaidia kupumzisha akili na pia inaimarisha misuli yangu ya mwili na pia inaongeza umoya wa ndani kwa kupitia kupumua kwa utulivu na kutafakari na pia hutoa nguvu na ujasiri kuanza au kumaliza siku kwa hali nzuri.

Njia ninayo tumia kupumzika mara mingi ni kutafakari na kusikiliza mziki wa taratibu. Kinacho nituliza sana sana ni mziki na wautulivu. Meditation na yoga, wakati mwingine nafanya mazoezi ya yoga rahisi. Hasa ya kunyoosha mwili. Nilianza kujifunza kutafakari nilipokuwa shuleni, nilipoona inasaidia kupunguza msongo wa mawazo kabla ya mitihani. Pia kwa kawaida na chukua muda wa dakika 20 hadi thelathini jioni au asubuhi. Hisia baada ya kupumzika ambazo niko nazo. Ni kuna jisikia mwenye nguvu mpya, utulivu na furaha. Ni kama kuanza upya na moyo mwepesi.

Mimi hutumia njia rahisi ya usafiri ile ya kutembea kwa miguu. Hasa kama umbali ni fupi, inanipa nafasi ya mazoezi na kutulia na pia inanifanya naweza kufikiria na kuachilia mawazo mengi niliyo nayo kichwani. Inanipa hiyo fursa na pia inaniwezesha kupumua vizuri.

Ndio napenda sana kucheza michezo ya ubao ni burudani nzuri sana kwa sababu kama vile chess mchezo wakete hunifundisha uvumilivu na kupanga mikakati pia draft hufurahisha na kurahisi kucheza na marafiki au familia pia mchezo kama vile scrabble hunisaidia kuongeza msamiati na kufikiria kwa haraka na pia kuna monopoli hufundisha kuhusu biashara na kupanga rasli mali.

Napenda kuandika kwa mkono kwa sababu nikitumia mkono kuna nipa nafasi ya kufikiria kwa utulivu, kuhisi uhusiano wakaribu na kile ninacho kiandika. Na mara nyingi huwa inanisaidia kukumbuka vizuri zaidi kile ambacho nilicho kiandika chini. Kwa hivo kuandika kwa mkono kuna nisaidia sana.

Katika sayanzi napenda somo la fizikia kwa sababu inaeleza asili ya mambo kuanzia mwendo wa vitu, nguvu ya mvutano, hadi mwanga na sauti, inahimasisha kufikiri kwa undani pia, inahusiana na maisha ya kila siku na pia inanifundisha uvumilivu kutafta maswali ya fizika kunahitaji subira na umakini.

Ninakuza ushirikiano katika timu kwa kwanza kusikiza mawasiliano ya wazi, pili kusikiza mawazo ya kila mtu, tatu ni kueka malengo ya pamoja ya nayo unganisha juhudi za kila mwanachama. Hii hunisaidia kujenga mshikamano na kuimarisha ufanisi wakazi.

Katika maisha yangu ya utotoni nilipenda kucheza michezo ya kienyeji kama kukimbia, kurusha mpira, plastiki na drafti, pia kusoma vitabu na hadithi pia na kuchora na kuandika, kushiriki sherehe za jamii, kusaidia nyumbani kama kuchota maji au kusaidia kupika ili nihisi kama sehemu ya familia.

Mimi ni mtu wa kuamuka mapema napenda kuanza siku nikiwa na nguvu na utulivu nikitumia muda wa asubuhi kupanga kazi na malengo. Sababu ya kupenda kuamuka mapema ni utulivu wa asubuhi, ufanisi wa kazi, afyabora pia na muda wa kutafakari. Asubuhi ni bora kwa sala, meditationi au mazoezi mepesi.

Njia ninazo zitumia kushirikiana na wengine ni mawasiliano ya wazi, kuhakikisha kila mtu anajua kinacho endelea, kusikiliza mawazo ya wengine, kila sauti ni muhimu, kueka malengo ya pamoja, kusaidiana, heshima na ukarimu, kuonyesha heshima kwa mawazo na juhudi za kila moja, kujenga mazingila mazuri ya kazi.

Uzoefu wa kazi ulio nifundisha zaidi ni ule wa kushirikiana na timu kwenye miradi changamano na pia mambo nilio jifunza ni kama umuhimu wa mawasiliano ya wazi kusikiliza mawazo ya kila mtu kuweka malengo ya pamoja, kujifunza uvumilivu na uongozi na mwishowe kujenga mshikamano.

Malengo makuu ni kama kujenga ufanisi na mpangilio, kupanga kazi vizuri na kuhakikisha kila jukumu linakamilika, kushirikiana na timu, kujifunza na kukuza ujuzi mpya, kutoa matokeo bora, kuhakikisha kazi yangu inaleta dhamani na adhari chanya kwa shirika na jamii, kujenga sifa ya kuaminika na ya kitaaluma.

Ndiyo, nimewahi kulima. Nilipokuwa kijana nilisaidia shambani kupanda mahindi na maharagwe. Na pia kulima mboga kama sukumawiki na nyanya. Kupanda na kupalilia ilikuwa kazi yangu. Nilijifunza jinsi ya kupanda mbegu kwa mstari na kupalilia magugu. Pia kumwagilia maji hasa wakati wa kiangazi kuhakikisha mimea haikauki.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu katika kupiga kura inakusaidia kutoa sauti yako kama raia, kura inaonyesha maoni na matakwa yako, pia inaamua ni nani kiongozi bora, na pia ni wajibu wako kama raia kushiriki katika uchaguzi, na pia inaleta mabadiliko, kura moja inaweza kuadhiri matokeo na mstakabali wa taifa.

Mziki ninao upenda ni mziki kwa jina la bongo na katika bongo napenda muimbaji sugu sana anaye itua Diamond Platinums na heza kumbuka sana muimbaji Diamond Platinums Hameimba wimbo kama vile nataka kulewa na pia wakati niliusikiza huyo mziki ilikuwa jana Ndiyo niliweza kusikiza Nikisikiza huyo mziki nasikia ukiu unanifraisha sana Unanifraisha kwenye akili zangu na pia nakua mwenye furaha.

Napenda chakula kitamu, chakula kitamu huliletea furaha na pia ninjia ya kushirikiana na wengine. Na chakula kitamu ambazo ni nzazo zivipenda ni kama vile pilao, chapati na mboga, nyama choma kwa ugali na alafu mwishowe kiki ya vanila ambayo ni tamu na laini ufa sana kwa chai ya jioni.

Naam, nimewahi fikiria kuanzisha biashara. Wazo la kuwa na biashara linanivutia kwa sababu linanihusisha ubunifu, uhuru wa kufanya maamuzi na kujenga kitu chenye dhamani kwa jamii. Mambo muhimu ambayo yananivutia ni kama uhuru wa kupanga, ubunifu pia na kujifunza na kukua.

Namna ninavyoshugulikia mabadiliko ni kukubali hali mpya badala ya kupinga najifunza kuelewa mawasiliano ya wazi, kuuliza maswali, na kushirikiana na timu ili kila mtu ajue kinachoendelea, kujifunza ujuzi mpya, kubadilika kiakili Halafu mwishowe kuweka malengo mapya.

Naam, kinywaji ninachokipenda ni chai ya maziwa yenye tangawizi Napenda chai hii kwa sababu ina ladha ya kipekee na harufu ya kuvutia ni chai ya maziwa mara nyingi ikichanganywa na viungo kama tangawizi au madalasini Wakati wa kunywa napenda mara nyingi niliinywa asubuhi kabla ya kuanza shughuli za siku na pia jioni mwenye ambaye alie niyeleza kuhusu kinyuaji hiki ni marafiki wangu na wazazi wangu pia hisia mbazo miu pata bada ya kukunywa na jisikia ni nanguvu ni metulia na ni meunganisho wanakumbukumbu za nyumbani.

Ningependa kujifunza kupiga gita, kwani muziki inaniletea furaha na gita ni ala yenye uwezo wa kuonyesha hisia kwa njia ya kipekee. Pia inanifaidi kwa kunisaidia kuunda nyimbo kupumzika na pia kushirikiana na wengine kupitia muziki.

Tabia zinazo ni kera za watu sana sana ni ile ukosefu wa uaminifu. Tukikosa uaminifu tutavunja imani na bila uaminifu ni vingumu kushirikiana au kujenga. Pia tukikosa uaminifu taleta migongano na migongano uongo na hila maranyingi usababisha matatizo ya sio lazima.

Napenda GPS kwa sababu urahisi kwanza inanionyesha njia moja kwa moja bila kubeba karatasi kubwa, pia usahihi wa wakati halisi hutua tarifa za barabara foleni na umbali, pia kubadilika ikitokia barabara imefungwa GPS unionyesha njia mbada la mara moja.

Nyama ninayoipenda kabisa ni nyama ya kuku iliopikwa vizuri na ikawekwa viungo vilivyofaa. Nyama ya kuku naipenda kwa sababu kitu ya kwanza ni tamu na ile supu ya kuku inasaidia mwili sana. Naipa mwili nguvu na bado inaweza kuchangamsha akili zako.

Napenda mikutano yenye mpangilio mzuri na malengo yalio wazi, mikutano ya kupanga na kuratibu kazi, mikutano ya ushirikiano wa timu, mikutano yenye matokeo ya vitendo, si ya maneno mengi bila hatua mbali mikutano inayomalizika na mpango wa utekelezaji ulio wazi.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa njia ya asili na yenye uwazi, kupitia mazungumzo ya kweli, shughli za pamoja, mchezo wa body, kujitolea na mazingira ya kijamii kama kushiriki katika shugli za kijamii, pia uaminifu na mshikamano, ninapenda kujenga urafiki, unaotegemea kuaminiana na kusaidiana, si urafiki wa juu juu tu.

Ningetoa ushauri wa kuambia mtu panga naweka vipaumbele. Kila siku anza kwa kupanga majukumu yako, na kushughulikia yale mangumu kwanza. Jifunze bila kuchelewa. Ukipata nafasi ya kujifunza ujuzi mpya, usiwekekando. Dhamini mazingira, fanya vitendo vidogo vya kila siku. Kama, kuchakata taka, kuwokoa nishati. Na kutumia usafiri safi, jenga uhusiano wa kweli na pia kuwa na uwiano wa maisha.

Ndio nimewahi kuanza kujifunza kupika gitaa, nilichagua gitaa kwa sababu ni ujuzi mpya ninaotaka kuendeleza kwa nidhamu na mazoezi ya kila siku. Nilianza kwa kujifunza chords rahisi kama C, G na D, kisha ni kajitahidi kuunganisha sauti ili kutengeneza midundo ya msingi.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia yenye mpangilio na nidhamu. Kupanga ratiba ya kujifunza, kujipima na kujidhamini, kutumia vitabu na nyenzo za kidigitali, mazoezi ya vitendo pia na pia kujifunza kwa kushirikiana. Napenda kushirikiana na wengine, kusikiliza mawazo yao na kujenga maarifa kwa pamoja.

Ndio natumia teknolojia ya sauti kwa njia mbali mbali hasa kupitia mifumo ya kutambua usemi, kuelewa luga asilia na maandishi kwa hotuba ambayo ndiyo msingi wa wasaidizi wa sauti kama siri, Alexa na pia kuna Google Assistant.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa utaratibu na nidhamu ili kuhakikisha kila siku inaleta matokeo Juma pili, jioni au jumatatu ninatenga muda wa kupanga ratiba ya wiki nzima Kipaumbele chakwanza kila siku naanza na kazi ngumu au muhimu zaidi Kugawanya muda na tumia mbinu ya time blocking kila kipande cha muda kinatengwa kwa kazi fulani Ukaguzi wakatikati ya wiki jumatano au alhamisi ninakagua maendeleo.

Wakati umeme unakatika, huwa linachukua hatuwa za kuwakikisha maisha yanaendelea kwa utulivu. Na kutumia mwanga mbadala, kuepuka kutumia vifaa vya umeme, kujishugulisha na shuguli zisizo itaji umeme, kuhifathi chakula, naangalia friji na friza, na kufunga milango yake ili chakula kisiharibike haraka, kujipanga kiakili na tumia muda huo kama nafasi ya kupumzika, kutafakari, au kupanga majukumu ya siku inayofuata.

Napanga kazi zangu kwa njia yenye mpangilio na nidhamu ili kuhakikisha kila jukumu linafanyika kwa wakati Kwanza kuorodhesha majukumu yote, pili kueka vipaumbele, tatu kugawanya muda, nne kutumia zana za kupanga Tano ukaguzi wa mara kwa mara na pia mwishowe kueka uwiano. Ninatenga muda wa kupumzika na kushughulika na familia.

Simu yangu naitumia katika mawasiliano sana sana kupiga simu, kutuma ujumbe na kutumia mitandao ya kijamii, kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu wa kazi. Pia naitumia kama burudani kusikiliza muziki wa kitamaduni ninaopenda, kucheza michezo ya video na kutazama video za elimu au burudani.

Napenda zaidi kuamka na jua kwa sababu kuna leta hisia ya mwanzo mpya na nguvu ya siku. Asubuhi yenye mwanga wa jua hunipa motisha ya kupanga majukumu, kushugulika na kazi ngumu mapema na kuanza siku kwa utulivu. Lakini pia kulala mapema ni muhimu kwangu kwa kuwa kuna hakikisha napata usingizi wa kutosha na naweza kuamka mapema.

Harufu ambao ninayoipenda ni harufu ya keki ya vanila inayookwa. Inanipa hisia nyumbani na furaha ya familia. Lakini pia, napenda harufu ya vitabu vipya au karatasi. Inanihusisha na kujifunza na nidhamu ya maarifa.

Napenda kuoga kwa maji ya moto, kwa sababu hunipa utulivu, maji ya moto usaidia kupunguza uchovu, kuandaa mwili kwa usingizi kabla ya kulala, kuoga na maji ya moto unisaidia kupata usingizi haraka, huchangamsha asubuhi baridi, wakati wa baridi maji ya moto hunipa nguvu, na pia husaidia afya ya misuli, baada ya shugli au mazoezi, maji ya moto upunguza mvutano wa misuli.

Shuguli zangu za wikendi haswa jumamosi asubuhi napenda kuamuka mapema, kupanga majukumu mandogo ya nyumbani na mara nyingi kuanza siku kwa kikombe, cha kahawa au chai. Pia jumapili asubuhi ni siku ya utulizvu zaidi mara nyingi kusoma kitabu au kuandika mawazo yangu. Watu ambao ninao kwenye kikao ni familia yangu, ndiyo sehemu kubwa ya wikendi. Ninatenga muda wa kupumzika lakini pia napenda kufanya shuguli ndogo zinazo niweka na nguvu na furaha.

Mboga ninazopenda kukula ni kama vile mchicha kwa sababu ni laini raisi kupika na ina virutubisho mvingi Pia napenda karoti, brokoli, nyanya, viazi vitamu, kabeji Kwa sababu kabeji ni raisi kupika na nzuri kwa saladi au mboga za kukaanga.

Tumia bora ya kujilinda dhidi ya vitisho vya mtandao ni kutumia neno siri imara kuzingatia usalama wa vifaa vyangu na kuwa makini na ulagai wa mtandao ni kama baru wa pepe Hii na nisaidia kulinda tarifa zangu binafsi na kupunguza hatari ya mashambulizi ya uhalifu wa mtandao.

Nafanya mazoezi mara nne kwa wiki, kwa kawaida ninahitaji kufanya mazoezi angalau siku tatu au nne, nikichanganya mazoezi ya nguvu na ya uvumilivu. Pia napenda kufanya asubuhi sana sana, kwa sababu asubuhi ndiyo nianze siku yangu ikiwa siku yenye nguvu na siku njema.

Sipendi kuweka picha zangu kwenye mtandao kwa sababu nadhamini sana kulinda maisha binafsi yangu, hivyo siwezi kushiriki kila kitu hadharani. Pia kwa sababu najua picha zinaweza kutumika vibaya, kwa hivyo ninachagua kwa makini ni wapi na ni lini nazishiriki. Pia nikishiriki huwa ni picha chache tu zenye maana kama kumbukumbu za familia, marafiki au mazingira mazuri.

Wakati walikizo ninajistawisha kwa njia kama kupumzika burudani na kujenga uhusiano. Kupumzika nyumbani napenda kusikiliza mziki wa kitamaduni, kusoma vitabu na kupika keki. Pia shughuli za kijamii napenda kushiriki mchezo wa bodi kama chess au scramble na marafiki. Pia kujihusisha na mazingira, kujifunza ujuzi mpia na safari ndogo.

Sana sana napenda wali kwa sababu ni rahisi kuchanganya na mboga, nyama au samaki na pia harufu yake inapo pikwa vizuri huniletea hamasa ya kula Pia ni chakula kinachoweza kuandaliwa kwa mitindo mingi, wali wa nazi, pilau ama wali plane.

Kutumia kompyuta mara mingi ni kazi na kupanga kutayarisha nyaraka kuandika ripoti kupanga ratiba Pia kujifunza na utafiti na pia mawasiliano kutumia baruwa pepe mitandao ya kijami na majukwaa mikutano ya mtandaoni Pia ni naitumia kupata burudani kucheza michezo ya video na pia katika ubunifu kuchora kuandika au kujaribu miradi ya kisanii na kibunifu.

Nachukia sana kazi ya kusafisha vyombo kwa sababu inanichukua mda mrefu na mara nyingi kuhisi kurudia rudia bila mwisho. Baada ya chakula kizuri, nguvu zinakuwa zimefungua. Hivyo kusafisha vyombo huo nekana kama mzigo, pia majibaridi au sabuni uweza kukausha mikono, jambo linalofanya kazi hii, isiwe ya kupendeza hata kidogo.

Ili kujitunza natafakari na kupumua kwa kina, inayosaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini, pia kusoma vitabu na kusikiliza muziki wa kitamaduni, hunipo utulivu na furaha ya kitamaduni, na pia kuandika mawazo ama shukrani ambayo inanisaidia kujitambua na kuimarisha mtazamo chanya.

Oto nizazo kutana nazo ni muda mdogo na majukumu mengi, kazi nyingi zinahitaji kukamilika kwa wakati mmoja, hivyo kupanga na kuweka vipaumbele huwa muhimu, pia mawasiliano na ushilikiano, msongo wa mawazo, mabadiliko ya teknolojia, uwiano wa kazi na maisha binafsi, kuwa na muda wa familia na kupumzika, huku hukitimiza majukumu ya kazi ni changamoto ya kudumu.

Ninacho kiona mara nyingi naona miti, ikitikiswa na upepo, barabara ndogo inayo pita karibu na majengo machache Pia miti huleta rangi ya kijani na kivuli cha utulivu, majengo yanaonyesha shuguli za binadamu na badiliko ya maisha ya kijamii barabara ni alama ya safari na harakati magari na watu wakipita Ninapenda kutazama sana sana asubuhi na jioni pia na pia kuna mabadiliko ya msimu wakati wa mvua majani huonekana safi na barabara hujaa matone ya maji hisia ninazo zipata ninapo tazama nje inaniletea utulivu, tafakari na msukumo.

Ninapohitaji msaada nauliza mwenye uzoefu zaidi au mwenzangu anae fahamu vizuri jukumu linalohusika. Pia natumia rasilimali zilizopo nasoma miongozo, nyaraka au mafunzo ya ndani ya kampuni pia. Ama isitoshe natumia mawasiliano na msimamizi ikiwa changamoto ni kubwa sana nawasiliana na msimamizi ili kupata muongozo wa moja kwa moja.

Mji ambao ningependa kutembelea duniani ni mji wa New York kwa sababu naufahamu kama wenye mandhari ya majengo marefu na pia utamaduni na sana inanifurahisha sana na pia burudani na maisha ya usiku Broadway na Times Square huwaka taa na muziki usiku kucha inanifurahisha sana na pia hifadhi za kijani na mchanganyiko wa tamaduni.

Mwisho nachukua hatua kama vile kueka vipaumbele, pia kugawa kazi vipande vidogo, na pia ratiba ya muda, ninatengeneza mpangilio muda wa kila siku ama kila saa. Pia kuwasiliana mapema ikiwa changamoto inatokea nawasiliana na timu au msimamizi mapema. Pia kujitunza napumzika kwa muda mfupi, kunywa maji na kupumua.

Jinsi ninayojikinga ni kwanza kutumia mafuta ya jua sunscreen yenye kiwango cha SPF angalau angalau thelathini hasa ukiwa nje kwa mda mrefu navaa nguo nyepesi na ndefu kofia pana miwani ya jua hulinda macho dhidi ya miale ya UV.

Kinacho nipa motisha kazini kwanza ni kukamilisha malengo najisikia nikiwa na nguvu na furaha kila ninapo kamilisha jukumu kwa wakati. Pia kujifunza na kukua, fursa ya kupata ujuzi mpya na kushinda changamoto, hunipa msukumo wa kuendelea. Pia mshikamano wa timu, kutambuliwa na kuthaminiwa, athari chanya, kujua kwamba kazi yangu inaleta mabadiliko mazuri kwa wengine au kwa jamii, hunipa hamasa ya kuendelea.

Napenda kula pamoja, chakula cha jioni au cha mchana, kikiwa mezani huleta mazungumzo na vicheko, pia michezo ya body na video, chess, crumble, michezo ya video hutuunganisha na kutuleta pamoja, pia kutazama filamu au muziki, shughuli za nje, kutembea bustani, kupanda miti, na pia mapishi na upishi wa pamoja.

Ndio, napenda sana kwa sababu inanipa utulivu wa akili, kufanya kazi na udongo na mimea huniletea amani na kupunguza msongo wa mawazo, pia mazao safi bustani hutua mboga na matunda safi, pia urembo wa mazingira kujifunza na kufurahia bustani hufundisha uvumilivu, pia kujali mazingira kupanda miti na mimea husaidia kupunguza joto na kuboresha hewa safi.

Wakati wawasiwasi, napenda kupumua kwa kina, kuvuta pumzi pole pole na kuiachia taratibu ili kupunguza msongo wa mawazo. Pia kutembea kidogo, hata dakika chache nje, huondoa mawazo yangu mazito na kuleta utulivu pia. Na pia napenda kusikiliza mziki nyimbo tulivu au mziki wakitamaduni husaidia kubadilisha hali ya moyo.

Naam, napenda kusoma magazeti kwa sababu naipata habari zilizochunguzwa na kuhaririwa kwa kina hivyo mara nyingi ni za kuaminika. Pia kutoa makala ndefu na uchambuzi wa kitaalum, picha na michoro, hufanya usomaji, uwe wa kuvutia na ni kumbukumbu ya kudumu unaweza kulihifathi na kurejelea baadae.

Napenda kucheza michezo ya chess kwa sababu inanihitaji kufikiria kimkakati na kutabiri hatua za mpizani. Pia napenda kucheza mchezo unaoitwa scrubbo kuchanganya maneno na ubunifu na ni njia nzuri ya kujifunza. Pia napenda drafti mchezo rahisi lakini wenye changamoto ya akili.

Ndiyo nimeshawai kuenda katika maonyesho ya sanaa. Kwa sababu nilikuwa nataka kujifunza na kugundua vitu. Pia nilikuwa nataka kupata msukumo wa ubunifu. Na pia nilikuwa nataka kujua utamaduni wa historia, na pia mshikamano, nisaidia kupata mshikamano wa kijamii. Ni mahali pa kukutana na watu wenye shauku ya sana na kubadilishana mawazo.

Nachukua hatua kama vile kutambua kosa mapema, ninalikubali bila kulificha ili isilete madhara makubwa zaidi. Tena na kuchunguza chanzo, nauliza kosa limetokana na kukosa taarifa, haraka, au kutokuelewana pia. Mawasiliano kusema ukueli kwa uwazi na pia kuomba msaada. Mwishowe tunatafta suluhisho kurekebisha haraka na pia kujifunza kutokana nalo.

Sana sana jioni napenda kukula kuku. Alafu kue na ugali, na kukue na sukumawiki kidogo. Alafu kukue na parachichi, tunda la parachichi. Hilo litanisaidia sana. Napenda chakula hicho kwa sababu kinanisaidia mwili na ni kitamu.

Na msimu ninao penda zaidi ni msimu wa kiangazi, kwa sababu ya hali ya hewa ni hali ya joto na hufaa kwa safari sana sana na michezo ya inje na mapumziko. Pia hutoa nafasi ya kushirikiana na familia na marafiki, bustanini ama ufukueni.

Napenda kukula chakula kama vile mkate na chai ambayo naipata rahisi na haraka mara nyingi halafu huambatana na mayai sana sana na siyagi. Pia napenda kukula uji wa mahindi au ulezi na pia matunda safi kama ndizi, machungwa ama paipai.

Kumbukumbu ninayo zikumbuka nikiwa mtotoni ni kucheza nje na marafiki, sherehe za kifamilia, safari za kijijini, michezo ya bodi na hadithi, na pia mziki wa kitamaduni kusikiliza nyimbo za jadi ama kushiriki ngoma za kijamii nilizipenda sana nikiwa mtotoni.

Ndio, napenda sana kuzungumuza mambo ya siasa kwa sababu inaadhiri maisha ya kila siku na pia ni kio cha jamii siasa uonyesha maadili, changamoto na matarajio ya watu pia hutoa nafasi ya mijadala na pia ni historia hai kila tukio la kisiasa ni sehemu ya simulizi la taifa na dunia.

Kwangu napenda kulala masaa manane kwa sababu inanisaidia kuimarisha kumbukumbu na umakini pia inaniongeza nguvu na kinga ya mwili na pia inanipunguza msongo wa mawazo na kuboresha hali ya moyo Pia kulala masaa manane imenisaidia mwili kujirekebisha na pia kukua.

Ninatumia nyuila imara, changanya herufi, namba na alama Pia kuthibitisha kwa hatuwa mbili, inaongeza usalama kwa kutumia SMS barua pepe au app ya uthibitishaaji Pia kubadilisha nyuila mara kwa mara ili kupunguza hatali ya kudukuliwa.

Zawadi nzuri ambayo nishawai kupata ni kiatu ambacho kilinipendeza sana kilikuwa kiatu cha michezo na nilikuwanga mtoto mchanga sana katika shule ya chekechea kiatu hicho kilinifanya kuwa mwenye furaha na pia kukua mwenye mjasiri katika maisha kwa sababu ilikuwa zawadi katika siku yangu ya kuzaliwa.

Mzuri, ni lazima awe na maono, uadilifu, uwezo wakuhasiliana kwa uwazi na uwezo wakuhamasisha wengine. Pia na amini kwamba, lazima awe mwenye maono na mwelekeo, lazima awe na maono ya wazi kuhusu mustakabali wa timu au taifa.

Naam nayapenda maua sana sana maua ambayo yanavutia kwa rangi na pia yanavutia kwa harufu nzuri kwa sababu harufu nzuri ya maua hutuliza akili na pia muonekano mzuri wa maua hufurahisha macho na kuyafanya kufanya mtu akue wakuhisi vizuri.

Mtu waliye nifundisha jambo muhimu ni baba yangu mzazi kwa sababu amenifunza jinsi ya kuishi maisha, amenifunza jinsi ya kulemea na kupambana na maisha, amenifanya kuwa mjasiri na kujua kwamba maisha si rahisi venye inavyo onekana bali inataka mtu awe nanguvu zingine ambazo si zenye zinaonekana ili yaweze kupambana na maisha.

Napenda maramingi natumia masaa sita mpaka masaa saba kwa siku mtandaoni kwa sababu ya kazi na pia mitandao ya kijamii na habari sana sana. Ndiyo maana inaniwezesha kwa sababu napenda natumia sana sana mitandao kusoma, barua pepe, kufanya utafiti na pia kufanya mikutano mtandaoni.

Napenda kununua vitu kwenye supermarkets kama hapa kwetu Kenya, Naivas, Quickmart ama Car4 kwa vyakula na bidhaa za nyumbani. Pia napenda kununua soko la kijiji yetu hapa kabati kupata vitu kama matunda, mboga safi na bidhaa kienyeji pia. Napia napenda kwenda maduka maalum kwa manguo vifaa vya elektroniki au bidhaa za sana.

Mwalimu ninae mkumbuka shuleni alikuwa mwalimu wa hisabati. Ali itwa kwa jina Mr. Gitao. Tulianzana na yeye kutoka nikiwa darasa la tano mpaka darasa la saba. Mwalimu huyo na mkumbuka kwa sababu alinipiga viboko sana miaka yangu ya shuleni. Alinipiga viboko sana kwa sababu na mimi sikuwa nikimaliza kazi ya ziada.

Kigumu kwa sababu inatoa msaada mzuri kwa mgongo na pia shingo na pia inapunguza matatizo ya maumivu ya mgongo kwa niki ninapo ilalia Pia inanisaidia kudumisha mkao sahihi wa mwili bila changamoto yoyote.

Mara kwa mara kwa kiswahili hutumika kumaanisha kila wakati ama mara nyingi. Na ni usemi unaoonyesha jambo linalo jirudia jirudia kwa kawaida au kwa mpangilio fulani. Mfano wao ya matumizi ni ninasoma vitabu mara kwa mara. Anaenda sokoni mara kwa mara.

Mvua ni sehemu muhimu ya maisha na mazingira yetu. Mvua inatusaidia katika kilimo. Mvua inatusaidia katika kupata maji safi ambayo huchangia kujaza mabwawa na mito. Pia mvua inachangia katika hali ya hewa, kupunguza joto na kuleta hewa safi. Na pia inachangia mazingira kusaidia miti na wanyama kuendelea kuishi.

Ni mwezi wa kumi na mbili katika kalenda ya kiswahili. Ndiyo mwisho wa mwaka ni mwezi wa kufunga hesabu na kujianda kwa mwaka mpya. Kuna sherehe mingi zinazo endelea katika mwezi wa disemba kama vile krismasi na nisikuku nyingine nyingi hufanyika disemba. Hivyo ni kipindi cha kufuraha na mikusanyiko ya kifamilia.

Mkate ni chakula cha msingi kinachopendwa sana sana duniani na kuna aina ya mikate mingi kuna mkate mweupe ambao umetengenezwa kwa unga uliosafishwa laini na rahisi kuliwa. Pia kuna mkate wangano nzima, kuna mkate watambi na pia kuna mkate tamu kama keki au brioche mara nyingi huliwa wakati wa sherehe.

Mguu ni sehemu ya binadamu inayotumika katika kutembea.

Fanya kazi inamanisha kutia majukumu kujitia katika kujumuika mahali ambapo utaweza kutumia jasho yako, mikono yako, miguu yako, macho yako, kuwakilisha jambo fulani.

Nimefurahi kukutana nawe inamanisha ya kwamba mmwe mm mwenye anaye sema haya maneno, anamanisha ya kwamba anafuraha ndani yake kwa kupatana na mtu alie tarajia kumuona.

Karibu inaamanisha kwa kiswaili shukurani. Inamaanisha shukurani.

Mjomba ni neno la kiswa lininalo maanisha ndugu wa mama yako wa kiume.

Maendeleo inamaanisha ni neno linalo tumika kueleza mchakato wa kusonga mbele kuboresha hali ya maisha au kuongeza ustawi wa jamii.

Babu kwa kiswahili umaanisha baba yake mzazi wa mzazi wako, yani mzazi wa mama au baba.

Mauzo inamanisha ni neno linalo tumika kueleza kitendo cha kuuza bidhaa au huduma au kiwango cha bidhaa zilizouzwa.

Kula ni hali ya kutia chakula mdomoni na kukitafuna alafu baadaye kukimeza kwa ajili ya kushiba.

Teksi ni gari ndogo ambalo linatumika kubebea wateja. Sana sana kwenye uwanja wandege ama katika mjini.

Fursa ni neno linalotumika kueleza nafasi au uwezekano wa mtu au jamii kupata kitu kizuri au cha manufaa.

Duka ni mahali ambapo watu wanaenda kununua bidhaa fulani wa fulani.

Kusini ni neno linalotumika kueleza mwelekeo au sehemu ya dunia iliyo upande wa chini wa ramani.

Moja kwa moja ni usemi unaotumika kuonyesha jambo linalofanyika bila kupitisha njia nyingine bila kuchelewa au bila kuzunguka.

Chumvi ni kiungo muhimu sana katika maisha ya kila siku na sanasana hutumika kuekwa kwenye chakula na pia inaweka afya mwilini na inatumika katika utamaduni na pia ni ya biashara ya kale.

Nyeupe ni rangi inayohusiana na usafi, amani na mwanga.

Chapisha inamaanisha ni neno linalotumika katika teknolojia ya kompyuta na pia inatumika katika uandishi na habari na pia inatumika mitandao ya kijamii na pia kwa biashara. Kampuni itachapisha ripoti ya mauzo.

Asante ni neno la heshima na shukrani ambalo linatumika baada ya mtu kusaidiwa jambo fulani.

Hakuna shida ina maanisha mambo yote yako sawa, mambo ni mazuri.

Ununuzi ni ile hali ya kupeana pesa ndiyo kupata bidhaa fulani.

Ndege ina maana mbili, kuna ndege wa angani ambao ni viumbe walioumbwa na pia kuna ndege ambaye ametengenezwa na binadamu.

Viatu humaanisha ni sehemu muhimu ya mavazi ya binadamu ambayo hulinda miguu na pia kuwa alama ya mtindo na hathi.

Idara ni neno linalo tumika kueleza sehemu maalum ya shirika, taasisi au serikali inayoshugulika na jukumu fulani.

Mawasiliano ni mchakato wa kubadirishana taharifa mawazo au hisia kati ya watu au taasisi.